Naitumia simu yangu zaidi kama chombo cha tija na kujifunza muda mwingi naitumia kusoma makala mpya za teknolojia, kufanya kazi za mitandao, kuthibiti ratiba zangu za kazi ili kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa sawa. Pia, ni kiungo muhimu cha mawasiliano na timu yangu. Na kimbilio langu la burudani ninaposikiliza muziki au podcast wakati wa kupumzika.

Mimi uhimiza ushirikiano kupitia mambo mambo makuu kama mawasiliano ya wazi kuhimiza kila mtu kutoa maoni yake bila hofu ili kujenga uaminifu pia kuwa na malengo ya pamoja kupitia kuhakikisha kila mshiriki anaelewa jinsi kazi yake inavyo changia mafanikio ya timu mzima na pia kusaidiana kutengeneza utamaduni waku badilisha ujuzi ambapo wenye uzoefu, uwaongoza wengine wenye uzoefu kidogo.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili kila asubuhi na mapema kabla ya kuanza majukumu yangu ya kazi maranyingi huwa nakimbia asubuhi ili kuchangamsha mwili pia kupata hewa safi na kuweka akili yangu sawa kwa ajili ya siku mzima.

Ndio, ninafanya yoga mara kwa mara kama sehemu ya ratiba yangu ya mazoezi. Ili kuimarisha utulivu wa akili na mwili yoga hunisaidia sana kupata unyumbufu na kupunguza msongo wa mawazo baada ya kukaa muda mrefu nikifanya uchambuzi wa data za mazingira kama vile ninavyofurahia kukimbia asubuhi, yoga ni njia nyingine inayoniwezesha kuanza siku kwa umakini na nishati chanya.